Siku yangu ya kuzaliwa, niliwahi kusherekea mara mbili, lakini nilifanyiwa zote, lakini mimi binafsi, huwa sisherehekei wakati mwingine hata inanikuta, nimepitiliza nimesahau, mamaangu ndo anakuja na kuniita, hivi we unajua jana ilikuwa lini, ilikuwa lini? Ilikuwa siku yako ya kuzaliwa kwahyo ndo hivyo.

Mimi kompyuta natumia mara nyingi kwa ajili ya kufanya kazi za kuedit video, picha. Ndio mara nyingi natumia lakini pia kusomea, natumia hiyohiyo kompyuta nakuingia pia mtandaoni. Saa nyengine kama website na nini natumia kompyuta mara nyingi kwa sababu inakuwa na muonekano mzuri na nikubwa na inakuwa clear.

Ninachokipenda pindi tu ambapo naamka, ni kusali, nikisha sali, nikiamka, nikishuka tu kitandani. Naenda kutafuta maji ya kunywa kwanza baada ya hapo naweza nikaendelea na mambo mengine. Lakini pia muda wa kuamshwa ili kama nilimemka saa kumi na moja nikalala tena sipendi kuamshwa saa kumi na mbili. Acha tu.

Kabla ya kulala, lazima niombe, baada ya kuomba lakini nakunywa pia maji, nikinywa maji, ndio naingia kitandani, lakini mara nyingi kwa njia yetu ya sasa hivi, hua unakuta, una scroll mtandaoni ili usingizi uje haraka.

Mara nyingi ni maji ndio nakunywa asubuhi, nikisha kunywa maji nikikaa kwa muda sana, nakunywa chai sasapo, unaeza ukakuta ni chai na chapati ndio umekula, wakati mwingine unaeza ukanywa ni mtori, nakunywa na chapati, wakati mwingine ni uji pia, unaeza ukanywa hivo.

Nishawahi kufanya kazi ya kujitolea na nilikuwa ninafanya kwa watu ambao walikuwa wanakuja kujenga kufadhili kujenga madarasa na tuseme walikuwa wanajenga majengo ya shule mbalimbali za serikali ambazo hazina magamia ya hao wageni Marekani wanaotoka Korea wanaotoka China.

Lengo la muda mrefu ni kuakisha kwamba kazi ni watu tunakuwa ni watu ambao tunaongoza katika kuchukua matokeo ya kijamii, lakini pia, kuwawezesha na kuwatoa waimbaji pale mbali, kutoka atua mmoja kuenda nyingine na kujulikana na jamii watakwipia.

Muda wangu wa kula mara nyingi huwa ninatumia kusoma kujifunza vitu mbalimbali na mara nyingi najifunza mtandaoni ya hasa hasa instagram. Napata mawazo mapya huko watu wengine wanafanyaje kitu hiki nami nakuja najaribu kufanya huko. Kwa hiyo natumia mara nyingi kuangalia mtandaoni kuona kuna kitu gani kipya.

Ndiyo, nimeshawahi kushiriki mashindano, nikiwa, nikiwa form tano na form sita, kidato cha tano na cha sita, ilikuwa ni mashindano ya jarida, fulani limaitwa Fema, kwahyo pale unakuwa unajaza, kuna viboksi unapewa unajaza, kulingana na herufi ya ambaye inatakiwa ijazwe lakini ilete maneno ambaye yana maana, na yanaielimisha jamii na, nilitokea nika.

Utotoni mara nyingi nilikuwa napenda kucheza mpira wa miguu lakini nilikuwa napenda vile goalkeeper kwa hiyo kwa hiyo goalkeeper mzuri sana kipindi niko nikiwa mdogo mdogo tulikuwa tucheza usiku mida unaitwa goalkeeper lakini huku kubwani huku huja kuwa sipendi kucheza mpira napenda tu niangalie kwa wakati mwingine nifuatilie tu basi ila sio.

Ndefu, napenda penda dukani, kwa sababu kwanza nikienda dukani najua, nitakuwa nimetembea, kutokana kama nimekaa siku nzima, nitakuwa nimeanza kutembea hapo, lakini pia nikienda dukani mara nyingi, naenda kuna kitu kimoja nakihitaji, lakini nikifika nakutana kuna kitu kingine nakipenda na.

Ndio, mimi ni mtu bunifu na mimi nafanya kutengeneza mauzui ya mtandaoni ya sasa tiktok na youtube kwenye matukio mbali mbali ya sherehe za kitamaduni ya kimaasai za uimbaji ndio tunajalisha mauzui haa.

Kinacho nipamotisha kazi nini kwamba najua kila unapo kuwa unafanya kazi ambayo ni mzuri kwanza watu wana kuapwisha, watu wana kubali lakini pia unakuwa una enda viwango. Kwa hilo ukiona mtengenezea mtu unaona amefurai na ameikubali kazi yako unakuwa, nupata mweo kwamba kumbe ninaweza kufanya kitu. Kika mfulaisha mtu na mtu akawa ameona thamani ya hela yame halio itoa imetende.

Marafiki ni kwamba ukikutana na mtu mgeni leo unaongea naye ile tu mnapoanza kuongea. Kuna namna unahisi kama uyu mtu tunaendana na tunaweza tuka tunashare vitu mbali mbali. Huwa unajikuta tu mumekuwa marafiki kwa. Kwa kuwa ile tu kuongea siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hivo.

Mimi napendelea suruali kwanza mwanaume alafu ukiwa unapendelea sketi kwa jamii zetu inaonekana huwa utakuwa hapana huwa utakuwa ni shoga na vitu ambavyo kwa tamaduni zetu sio halali mwanaume kuwa eti unapendelea sketi na mwanamke sasa ata vaa nini.

Yangu mara nyingi natumia kuwapigia watu lakini pia kuingia nayo kwenye Tiktok, kwenye Instagram na kuscroll hivyo. Na kusoma Biblia nikiwa kanisani pia natumia vitabu vya dini natumia kusomea.

Hili kulinda mazingira huwa mara nyingi najaribu kuweka uchafu kwenye Dustbin. Lakini nikishamaliza naweka kwenye gari lili ambalo linakusanya taka. Na pia wakati mwingine kwa mfano kama nje hapo nafagia, unafanya usafi, unamwaga maji. Ndo unakuwa unatunza mazingira ili.

Anipaibada huwa mara nyingi natagebea kama niko hapa nyumbani huwa mara nyingi unaanda kila siku jumatatu mpaka inyuma alafu na jumapili hila kama uko nje mara nyingi huwa niko tu nakaa hapa nilipofikia niko hapa hapa nitakapoendelea kukaa mbaka nitakapo rudi mjini au kama ni jum apili nitaenda kanisani.

Manthari ambae nishawai kuona ni mzuri ni siku moja ambae tulienda kuchukua mkanda wa video. Kwa mwashua kuna hoteli moja ilikuwa mzuri. Yani nilipo kaa pale nikaona ya kuwa tu kumbe sisi hatujui maeneo mazuri. Kuna watu wanaishi maeneo mzuri sana.